Naam ninapenda kuvaa vipuli kwa kuwa kwanza mwonekano wa furaha. Vipuli mara nyingi huonekana kama vya kucheza furaha na rangi angavu. Vinavyo toa mtindo wa kupendeza. Pili, mtindo wa kisasa. Vipuli vinaonekana kwenye mitindo ya kisasa kama mavazi ya wanawake, skafu na viatu. Uwezekano wa ubunifu. Vipuli vinaweza kuwa vitupi vya rangi tofauti hivyo hivyo mtu anaweza kuunda mtindo wakipekee.

Mimi huimiza ushirikiano watimu kwa kueleza manufaa ya kushirikiana. Mimi napenda kuelewa kwanini jambo linafanyika. Pia, inaongeza ufanisi kufanikisha malengo haraka na kuongeza uhusiano mzuri kati yangu na wenzangu.